Filamu ninayo ipenda ni Eat Welcome to Dairy. Napenda kushiriki filamu hii kwa sababu napenda filamu za kushtua. Filamu ya Eat Welcome to Dairy ni filamu ambayo ni ya kushitua. Mara ya kwanza nilipo iona nilifurahia sana.

Mambo mengi yanafanya nicheke jambo lakwanza linalofanya nicheke ni wakati ambao natangamana na marafiki na pia wakati ambao tunacheza michezo katha wakatha. Jambo jingine linanofanya ni cheke ni filamu za kuchekesha.

Kati ya paka na umbwa, mimi napenda paka. Kwa sababu paka huwa anajua kuangalia mahitaji yake mara nyingi. Kwa mfano, paka ni mnyama ambaye ni safi kuliko mbwa. Ingawaje, umbwa huwa anataka kuangaliwa sana ikiwepo kusafishwa na pia kutafutiwa chakula.

Kifaa ambacho siezi ishi, pasipo ni kompyuta. Kompyuta huwa inanisaidia kufanya kazi na pia wakati wa burudani. Pia kompyuta huwa inaiezesha kupatana na marafiki ambao hawako karibu na kuongea na wao na pia kuondoa msongamano wa mawazo.

La, sipendi kuoga kwa majimoto. Majimoto huwa ya nafanya ni hisi joto zaidi. Ingawaje, maji baridi huwa yanasaidia kupunguza uchovu na pia kuhisi kama nimetulia. Pia majimoto huwa yanatumia stima nyingi na kwa kawaida stima huwa ni beikali.

Ndio nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Tamasha la muziki ambalo nilienda hivi majuzi ni tamasha la sauti sol. Katika tamasha hilo niliweza kutangamana na watu, kujivinjari, kula, kunywa na pia kusikia raha na kupunguza mawazo.

Utaratibu wangu wa kila asubui huwa unahusisha kuwamka na kuwomba kama jambo la kwanza. Jambo la pili huwa ninaenda kushiriki katika kiamsha kinywa na familiya na pia ni asubui huwa unahusisha kutekeleza kazi nyingi za kinyumbani kabla ya kuwenda kazini.

Tukio ambalo ni muhimu sana katika maisha yangu ni tukio la kuenda kanisani. Kuenda kanisani huwa inasaidia kurudisha nguvu rohoni na pia kuwa karibu na mungu. Asanti.